Uhusiano mwema hufanya mazingira ya kazi iwe nzuri. Iwapo wafanyikazi wanauhusiano mwema, basi mazingira ya kazi yatakua nzuri. Na iwapo hakuna mapendeleo, pia itasababisha mazingira nzuri wakati wa kufanya kazi.

Naam kama mwalimu huwa naandaa ripoti kila wiki, ripoti ambayo inaonyesha wanafunzi ambao waliweza kufika shuleni na wale ambao hawakuweza kufika shuleni. Hii ni muhimu kwa sababu ya kujua au kuelewa mahali ambapo mwanafunzi huyo yuko ili kuepuka mambo mbalimbali.

Napenda msimu wa baridi kwani wakati ni msimu wa joto huwa nahisi kuwa mwili wangu unachemka sana na kwa hivo sipendi msimu wa joto napenda msimu wa baridi kwani unifanya nikawa mnimetulia bila tashwishi.